Je, niendeshe gari au nichukue basi. Gari linatatizo kidogo la mafuta. Linakula sana. Basi ni rahisi na nafuu. Lakini leo nina mizigo mingi. Nadhani gari ni bora. Nitakwenda dukani kununua vitu vingi. Baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa. Nilazima nimpigie simu kwanza. Niangalie kama yuko nyumbani. Ninaitaji pia kununua dawa kutoka pharmacy. Mipango mingi leo. Lazima ni jipange vizuri ebu niandike orodha nisisahau kitu chochote.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

Nahitaji kupumzika kidogo, wiki hii imekuwa ngumu sana, nitakaa nje kwenye baraza, nichukuwe hewa safi, anga ni nzuri leo, hakuna mawingu, nitakunjua mikono na migumu, mwili unauma kidogo, labda nitanywa chai ya moto, kupunguza msongo wa mawazo, nitazima simu yangu kwa muda, siwezi sikia kelele za baruapepe, wakati wa kupumzika ni muhimu kama wakati wa kufanya kazi. Naomba niwe kimya tu nisikize sauti za asili. Ndege wanaimba, upepo unavuma taratibu. Hii ndio amani ya kweli.

Nina program nyingi sana kwenye simu yangu, je, ninazitumia zote, nadhani nusu tu, nizifute zile, sizitumii, zinachukua na fasi. Program ya mawasiliano ni muhimu, niitunze, program ya ramani pia, ninaitumia kila siku, inanisaidia kupata njia. Program za michezo, je, zinafaa, labda moja au mbili tu kwa burudani, nizifute zingine, nina program za kusoma habari, kadhaa ni za aina moja. Nitaweka moja tu, bora zaidi. Program ya benki ni lazima. Nalipisha bili na kuangalia pesa. Nadhani nitaweka program kumi tu. Simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.

Nina njaa sana jee nipike nini leo kuna wali na maharagwe hapo jikoni. Au nipike pilau lakini inachukua muda mrefu. Nadhani nitafanya kitu rahisi tu. Chapati na mchuzi wa mboga ninavyuma viazi na karoti. Nitaongeza pilipili kidogo sipendi chakula kisicho na ladha. Watoto wanapenda chapati sana. Watafurahi nina itaji kuanza kuandaa mapema. Kabla hawajaja kutoka shule kazi ya kupika nizuri lakini leo nimezeeka kidogo.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

Ninaitaji kupanga pesa zangu vizuri mwezi huu. Mshahara uriingia jana. Lazima nigawe kwa busara. Panga nyumba kwanza. Shiringi hizi. Umeme na maji shiringi hizi. Chakula kwa wiki nne. Nadhani shiringi hizi zitatosha. Ninaitaji kueka akiba kidogo. Kwa dharura za baadae. Labda shiringi elfu mbili. Watoto wanaitaji vitu vya shule. Vitabu na karamu. Nimesahau deni la jirani. Nilimkopa mwezi uliopita. Lazima nimlipe leo. Pesa zinakwisha haraka sana. Ninaitaji kuwa makini zaidi na matumizi. Nadhani mwezi ujao nitaweka akiba zaidi.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

Msafara wa magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima nimpigie mwenyekiti, barua, nimuambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakuwa ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazini saa moja. Je, kuna njia nyingine zaidi ya fupi. Nadhani kama niondoke mapema dakika thelathini, nitaepuka msongamano. Kesho nitajaribu hiyo njia. Leo naendesha radio skize muziki ili niwe na subira. Hali hii ya kila siku, lazima nijifunze kuistamili.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

Msimu wa mvua umeanza. Ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharage wiki hii. Ardhi iko tayari. Nimesha lima wiki iliyopita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka. Ninahitaji kununua mbegu bora. Nitakwenda kwa mkulima mjuzi. Yeye ana mbegu za aina nzuri. Zina zaa sana. Msimu huu ni raima kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri. Nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidie kupanda wajifunze pia mavuno mazuri yatatusaidia familia nzima. Tutakuwa na chakula cha kutosha.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

Timu yetu inaanza mradi mpya wiki hii. Ni mradi mkubwa. Tunahitaji kufanya kazi kwa bidii. Ninapewa sehemu ya uchambuzi wa data. Ni kazi niliyoizoea. Lakini sasa kuna vipengele vipya vya kujifunza. Tutakutana leo jioni. Tupange hatua za kwanza kila mtu ana jukumu lake. Lazima tushirikiane vizuri. Nimewahi kufanya kazi na wenzangu hawa. Ni watu wazuri. Lakini wakati mwingine mawasiliano yanakuwa magumu. Ninahitaji kuwa wazi zaidi. Nisisumbulike kimya. Tutakamilisha mradi huu kwa wakati. Nitahakikisha kufanya kazi kwa timu ni uzoefu mzuri. Tunajifunza pamoja.

Ndiyo, ninanunua vitu kwa kutumia simu yangu ya mkononi. Ninanunua kwenye mitandao ya kijamii kama mtandao wa Alibaba, mitandao wa Twitter, mitandao wa Instagram, mitandao wa TikTok na mitandao wa Telegram. Hiyo yote ni mitandao ambayo ninanunua vitu kwa kutumia simu yangu ya mkononi.

Kuhusu mazoezi yangu ya kila siku, nikiamka asubuhi, nilazima nitembee kidogo au nikimbie umbali mlefu. Baada ya hapo, ninafanya yoga, narudi nyumbani kwa ajili ya maandalizi ya kuenda kazini. Jioni pia, ninafanya mazoezi. Ninapendelea kuenda jimu na kufanya yoga.

Mimi ni mtu wa kuwai sana. Ninawahi mapema sana, ninahakikisha, ninafanya kazi zangu kwa kufuata ratiba yangu. Ratiba yangu inaniruhusu kuwai sana. Inanilazimu niwai mapema kwenye kufanya kazi. Asubuhi ili niweze kumaliza mapema.

Ndiyo, ninapenda kucheza na watoto wangu. Hasa hasa siku za wikendi nikirudi nyumbani. Ambapo ninakuwa sina kazi ingine ya kufanya. Ninapenda kucheza na watoto wangu. Wakirudi shule. Ninacheza nao na ninafanya nao kazi ambayo wamepewa shuleni. Tunafanya wote kwa pamoja.

Mandhali kutoka dilishani kwangu ni mandhali nzuri sana. Kwa sababu madilisha yangu ni makubwa sana. Nikiangalia kwa nje kuna miti mizuri. Ambayo inapitisha jua na inapitisha hewa vizuri. Kwa pembeni kuna baadhi ya nyumba ambazo zinamaua mazuri. Ninapenda sana.

Ili kuweza kukamilisha kazi zangu vizuri, ninahakikisha ninaanza kufanya zile kazi ambazo ni ngumu. Ninafanya kwa weledi sana. Baada ya hapo, ninafanya kazi ambazo ni nyepesi. Na kwa juhudi zangu zote, kwa kufuata ratiba. Muda mwingine ninaalika marafiki zangu pamoja na wafanyakazi wenzangu. Ili waweze kunisaidia kwa pamoja.

Ninajihisi vizuri kuhusu takmini kazini. Kwa sababu mimi kazini ni kiongozi. Ninawaongoza wezangu kwenye kazi zote. Pindi ambapo ninakua sipo ninamuacha msaidizi wangu. Nae anawaongoza. Hivo takmini ya kazi ni nzuri.

Somo ninalo lipenda shule ni somo la isabati, ni somo nzuri sana. Somo ambalo limenifundisha mambo mengi sana. Mpaka sasa bado ninalipenda kwa sababu limeniwezesha kuwa na ufikirio mzuri. Ninawaza vizuri. Akili yangu imekaa vizuri pia.

Ninatumia simu yangu kwenye mambo mengi sana. Ninatumia simu yangu kwa ajili ya kununua vitu mtandaoni. Lagini pia ninatumia simu yangu kwa ajili ya kuwasiliana na watu. Walio mbali na walio karibu. Muda mwingine ninatumia simu yangu kwa kuwaandikia ujumbe mfupi wa maneno.

Ninakaa hadi saa sita au saa saba usiku, lakini muda mwingine ninawahi kulala. Inategemea na je, nina kazi nyingi siku hiyo. Kama sina kazi nyingi, ninawahi kulala. Nikiwa nina kazi nyingi za kufanya, hasa za kazini, ninaweza kulala usiku sana. Masaa manane au saa tisa.

Ndio, ninapenda kuvaa vipuli vya dhahabu, vya thamani. Ninapenda kuvaa vipuli ambavyo vina thamani sana. Lakini pia, ninapenda kuvaa vipuli kwa sababu ya fashion na kuonekana nadhifu. Unapovaa vipuli, unaonekana nadhifu. Unaonekana, unaendana na fashion.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu. Ninapenda sana kubuni. Ninapenda kubuni mavazi. Ninapenda kubuni kilimo. Lakini pia kazini kwetu, mimi wananiita mtu wa ubunifu. Kwa sababu ninapenda sana kubuni baadhi ya vitu. Nimebuni vitu vingi kazini.

Ndiyo, ninapenda kutembea msituni. Mji wetu una misitu mingi sana. Umezungukwa na milima mingi, pamoja na mito na maziwa. Hivo, ninapendelea sana. Wakati wa kufanya meditation, niende huko msituni. Kwa ajili ya meditation. Kwa hiyo, ninapenda sana kutembelea misitu pia.

Chakula cha kigeni ambacho ninapendelea au nimewai kukitumia ni chakula cha kichina, chakula cha kihindi, pamoja na chakula cha kifaransa. Chakula cha kihindi kina pilipili nyingi sana. Hivo nilikula lakini nilikula kwa shida sana.

Ninaboresha michakato kazini kwa kusoma vitu vipya kwa ajili ya kuongeza maarifa. Kuongeza maharifa ni kitu muhimu sana kwenye maisha, lakini pia ni kitu muhimu sana kwenye kazi. Kazi ninayoifanya inahitaji maarifa makubwa sana.

Kumbukumbu nzuri ya utotoni ambayo ninaikumbuka mpaka leo. Ni pale ambapo tulikuwa tunacheza mimi na marafiki zangu. Tukiwa tunakimbizana. Ghafla nikaokota pesa. Ni zilikuwa ni pesa nyingi sana. Nilifurahi sana siku hiyo kwa sababu kulikuwa kuna baadhi ya mahitaji ambayo yalikuwa yanahitajika shule. Mzazi wangu alikuwa bado hajalipa. Kwa hiyo siku hiyo ilikuwa ni siku yangu ya furaha.

Chakula ninachokipenda sana ni ugali na nyama choma. Ninapenda sana ugali nyama choma, nyama choma iwe ya mbuzi, au ya kuku, au ya ngombe. Lakini napendelea sana ugali nyama choma ya nguruwe. Maana nyama choma ya nguruwe ni tamu sana. Ina ladha nzuri, watu wanaipenda sana.

Ninapenda kufanya kazi na wezangu kwa sababu umoja ni nguvu. Ninavofanya kazi na wenzangu, tunafanya kazi kwa bidii. Kila mmoja na kipande chake, anamaliza mapema. Wote tunafanya kazi kwa kufuraia. Tunafanya kazi kwa juhudi na umoja.

Kampuni ya teknolojia ninayoipenda ni kampuni ya teknolojia ya AI, yaani Artificial Intelligent. Ninaipenda kwa sababu ya teknolojia yake nzuri. Kwa sababu kadri miaka inavyokwenda, teknolojia inakua. Hivo ninapenda kwa sababu pia niwafanisi sana.

Kuhusu siku zangu za weekend, mimi na familia yangu, ninapenda sana kuondoka nyumbani na kuenda hoteli. Tukikosa hoteli, tunakwenda puwani kwa ajili ya kufanya akili zetu ziwe salama. Lakini pia muda mwngine, ninapenda kwenda mlimani.

Tabia ya watu wengine ambao ninaichukia sana ni tabia ya wizi. Lakini pia tabia ya uongo ni tabia ambazo sizipendi. Simpendi mtu mwizi kwa sababu anarudisha nyuma maendeleo ya watu. Mtu muongo pia anaurudisha nyuma maendeleo ya watu.

Wakati wa mapumiziko kazini, ninapenda sana kuenda karibia na ofisini kwetu kwa ajili ya kucheza bao. Ninapenda sana bao kwa sababu ni mchezo ambao unatumia sana akili. Ni mchezo ambao unaniongazea maarifa. Hivo basi, ninaupenda sana mchezo wa bao.